Naam kofia ni vazi ambalo linavaliwa kwenye kichwa. Ninapenda kuvaa kofia kwa sababu inamanufaa mengi sana. Kitu cha kwanza ambacho kofia hufanya huwa inasaidia kutokana na miyale ya jua ama ile UV light ya jua. Isije ikakufikia pale usoni ama kwenye kichwa chako. Kitu cha pili ambacho kinafanya niweze kuvaa kofia, ni kwamba kofia inaeza kunizuia kupata uchafu. Tuseme, wakati nimeweza kutengeneza nywele, nimeweza kusuka, nimeweza kuchana nywele yangu pale, ninaweza kuvaa vazi la kofia, ili nieze kuzuia vumbi, ama uchafu, ama pengine kitu chochote kufikia nywele yangu. Kitu kingine ambacho kinafanya nivae vazi la kofia ni kuweza kunizuia kutokana na kitu ambacho kinaweza toka juu ama kifaa kije kikaniumiza kwenye kichwa changu. Kofia inaeza tumia inaweza kutumika kama protector. Yaani ina kusaidia wakati umevaa kofia pengine uangukiwe na kitu kutoka juu inaweza ikakusaidia usije ukajeruhiwa. Kitu kingine ambacho kinafanya ama kinafanya nipende kuvaa kofia ni kwa sababu kofia inaonyesha hathi ama kiwango fulani. Kwa mfano wakati ninafanya graduation, huwa ninavaa lile vazi ama ile kofia ya graduation kuonyesha kwamba nimesha hitimu ile kosi. Wakati mwengine, ninavaa kofia ile kwa watu kama pilots, wanavaa kofia zao pale ilikuweza kuonyesha kwamba ana hathi ama kiwango fulani cha kazi pale ama kiwango fulani cha elimu pale kazini. Ninapenda pia kuvaa kofia kwa sababu ya urembo, kuna kofia zingine ambazo, sinakuwa tu kwe, ukivaa unaonekana kwamba, uko sawa. Wakati mwingine, ama kuna kofia zingine ambazo zinavaliwa nanguo fulani. Ama kuna nanguo ambazo, haziwezi zikavaliwa bila kofia. Unaoana kama kwamba ninapenda kuvaa kofia pale, ilinionekane mrembo. Kitu kingine ambacho kinafanya nipende kuvaa kofia ni baridi, ama kuweza kunizuia wakati wa baridi. Kuna wakati ambayo, tunapata kwamba kuna baridi jingi sana, especially wakati kuna mvua. Hivyo basi ninaeza kuvaa kofia ili iweze kunizuia kutokana na baridi ile ya mvua.

Usiku kuwa sichelewi sana kulala manake, mimi kama mtu ambaye anafanya kazi, ninafaa, nitayarishe familia yangu, na kisha niamuke mapema kuenda kazini. Hivyo basi, ninapotoka pale kazini, ninakuja kutayarisha, kile chakula, chajio, almaarufu kama sapa. Kisha ninajitayarisha, ninafanya kuoga, kisha ninachukua kitabu, ninasoma. Hivyo basi, mimi hukaa hadi saa, saa nne za usiku. Ya saa nne za usiku hivyo basi ninaweza kuwa nimemaliza kufanya vitu vyangu na huo ndo wakati ambao ninaona ni mzuri kwangu kuweza kulala. Ninapenda kusoma vitabu vya kiswahili haswa. Vitabu vya kiswahili vya hadithi. Manake nikitoka pale ama kabla nilale. Ninaweza kupata vitu kama vitendawili, kupata vitu kama misemo, kama methali. Ambazo zinaeza kuimprove lugha yangu ya kiswahili. Hivyo basi mimi hulala sa nne za usiku.

Naam, ninapenda hesabu sana bila hesabu sijui tungekwa tukiishi vipi. Hesabu ni kitu chamaana katika jamii, katika dunia, katika nyumbani. Yaani kila mahali hesabu inatumika. Subject ambayo nilikua nikipenda sana pale shuleni ni subject ya hesabu. Yaani nilikua nikifanya hesabu kwa jinsi inavyofa. Hesabu inatusaidia kujua. Namna, tunakalikileti vitu pale. Inatusaidia kujua vitu ambavyo hatungekuwa tukijua. Inatusaidia tujue bei vitu. Inatusaidia tu interact na watu. Yaani kila kitu ambacho watu wanafanya kinahusiana na hesabu. Kila siku tunatumia hesabu kuhesabu siku, kuhesabu miaka, kuhesabu dakika, kuhesabu masaa, kuhesabu sekunde. Yani tunatumia hesabu kila wakati. Pale nyumbani pengine wataka kujua kitu kilienda vipi kwa sababu ya nini? Unatumia hesabu. Hesabu huchangamusha akili. Mtu anapofanya hesabu pale ya kuchemusha bongo. Ina kusaidia, unaeza kufikiria kwa haraka haraka. Ama unapata ile tunasema creative thinking. Ukifanya hesabu, unaeza kuwa creative na unaeza kufikiria kwa haraka.